Mimi napenda kuvaa nguo ambazo ni comfortable na stylish kwa wakati mmoja. Kwa kila siku, napenda casual outfits kama t-shirt poa, jeans, au hoodies ambazo zinanifanya nijisikie, niko relaxed na ready kwa kazi au outing na marafiki. Wakati wa special occasions, napenda kuvaa smart casual au formal wear ili nijisikie confident na neat. Pia, napenda nguo zenye rangi nzuri na zinazofaa vibe ya mood yangu.

Wakati napenda kustarehe napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika na kurecharge akili na mwili. Mara nyingi napenda kusikiliza mziki ninayopenda kuangalia filamu au series au kutembea nje kidogo kupata fresh air. Wakati mwingine napenda pia kusoma kitabu au kuchil na marafiki na familia. Tunazungumza na tunacheka kidogo. Hii inaboresha mood na inafanya niskie poa.

Ninapojaribu kufanya marafiki wapya, napenda kwanza kuwa friendly na approachable, napiga smile, naanzisha mazungumzo ya kawaida na kuonyesha interest kwa kile mtu anasema. Hii ufanya mtu anajisikia comfortable na nirahisi kustart relationship. Pia napenda kushiriki interest au hobi ambazo zinaweza kuwa common na mtu mwingine kama muziki, filamu au sport. Hii inafanya conversations ziwe natural na vibe ya friendship kuanza. Mara nyingine, napenda kushirikiana na watu kwenye activities au projects, kwani kufanya kitu pamoja hujenga connection kwa urahisi.

Mchezaji ninae mpenda zaidi ni Lebron James. Napenda jinsi anavyocheza kwa skill, intelligence na leadership kwenye team yake. Sio tu ana piga points, bali pia anasaidia wenzake kufanya vizuri na hiyo inanifanya nishangilie zaidi. Pia, napenda mchezaji anaonyesha discipline na dedication. Kila training na game anaingia fully focused na hiyo ni inspiring. Kwa upande wa football, napenda pia wachezaji kama Lionel Messi kwa sababu skills zake, speed na strategy ni amazing.

Mimi napenda kutumia GPS zaidi kwa sababu ni rahisi, fast na inakupeleka exactly pale unataka kuenda bila stress ya kusoma ramani kubwa. GPS pia inanisaidia kuona traffic, direction alternatives na estimate muda wa kufika. Lakini pia napenda kusafiri na ramani mara nyingine, hasa pale nataka kujua beta geography ya eneo au kushugulika na adventure kidogo. Ramani na kufundisha pia navigation skills na patience.

Mimi napenda kula ugali sana. Nichakula kinacho nipa energy na stamina ya kutosha kwa siku nzima. Napenda jinsi unavyoweza kula pamoja na mboga, nyama, samaki au stew. Ugali pia inanifanya nijisikie connected na tradition na culture yetu. Kwa upande mwingine, napenda pia kula wali wakati nataka kubadilisha kidogo au kujaribu dishes za kimataifa. Wali nipoa pale unapopenda mlo light lakini bado feeling.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii hasa kwa kuconnect na marafiki na familia yangu na pia kupata updates za habari na trends. Napenda kutumia platforms kama Instagram, X au WhatsApp kwa sababu zinanisaidia kustay connected na dunia yote. Pia, natumia mitandao ya kijamii kama tool ya learning na inspiration, kufollow content za hobbies, skills au topics zinazonisaidia kuboresha knowledge. Lakini napenda kuwa careful na time management, sio kupoteza muda sana na kuhakikisha ni positive experience.

Mimi napenda kuchora na kupaka rangi. Hasa pale napenda kuexpress creativity yangu kidogo na kupumzika kidogo. Napenda kutumia pencils, pens au paints kuunda sketches au designs zinazonisaidia imagination yangu kuflow. Kupaka rangi kunanisaidia pia kupunguza stress na kufocus, kwani unaposhugulikia na details ndogo, unapata peace of mind. Wakati mwingine, napenda kujaribu styles mpya au color combinations na kuona ni vibe gani inafanya kazi vizuri.

Ndio, nawafahamu majirani zangu na napenda kuwa na relationship nzuri nao. Napenda kushirikiana na wao pale inavyohitajika kama kusaidia au kushiriki information kuhusu happenings za neighborhood. Hii hufanya vibe ya community kuwa friendly na safe. Pia napenda kuzungumza nao kidogo, mara kwa mara, tukishirikiana kwenye events za neighborhood au kutengeneza friendship kidogo. Hii inasaidia kujenga trust na support network pale inapohitajika. Kwa kifupi, nawafahamu majirani zangu na napenda kuwa friendly, supportive na kushirikiana ili community iwe poa na environment iwe safe na comfortable.

Juisi ya matunda ni nayopenda zaidi ni juisi ya machungwa. Napenda flavor yake fresh, tangy and sweet kidogo na inanipa energy na refreshment maramoja. Ni perfect pale napohitaji kitu light lakini nutritious. Pia napenda kujaribu mixed fruit juices kama machungwa na apple au pineapple kwani hufanya test iwe interesting na refreshing zaidi. Drisi ni poa pia pale na penda kupumzika kidogo, nikisoma au hata nikiwa na marafiki.

Nikisubiri kwenye mstari, mara nyingi huwa nahisi stress kidogo na impatience, hasa pale mstari ni mrefu, lakini napenda kutumia muda huo kupumzika kidogo, kucheck simu, au kufikiria mambo ya kufanya baadaye. Mara nyingine napenda pia kuzungumza na watu walioko kwenye mstari na tunacheka kidogo ili muda uende haraka. Kusubiri kunanifundisha kuwa patient na tolerant. Kwani si kila kitu kinatokea haraka kama tunavyopenda.

Wakati nina mgogoro na mtu, napenda kwanza kubaki calm na kufikiria situation kwa makini. Si vizuri kuact kwa anger au stress kwani hiyo inaweza kucomplicate mambo zaidi. Pia, napenda kuzungumza na mtu huyo kwa heshima na kuelezea point yangu bila blame au kutukana. Napenda kusikiliza upande wao, kwani maranyingi kuelewa perspektivi ya mtu mwingine inasaidia kutatua konflikt kwa njia ya poa. Wakati mwingine, napenda pia kutafta compromise ama solution ya win-win ili kila mtu ajisike satisfied na suluhisho la mgogoro.

Mchezo ningependa kujaribu siku moja ni rock climbing, napenda idea ya challenge, adrenaline na kushughulika na fia kidogo kwani ni exciting na inanikua kisikolojia pia. Inahitaji strength, balance na focus na napenda kuona jinsi mwili unavyo shirikiana na akili kufanikisha climb. Pia, ningependa mashindano ya team sport kama volleyball au basketball kwa sababu ni interactive na inafurahisha kushirikiana na wenzangu. Lakini rock climbing inanivutia zaidi kwa sababu ni adventure, physically challenging na inaboresha confidence.

Mimi napenda kula nje ya nyumbani, place enye iko relaxed na chill. Mara nyingi napenda cafes au restaurants poa, ambazo zinatoa meals tasty, fresh na presentation nzuri. Napenda pia pale kuna good ambience, music safi na vibe ya friendly ili nipate kuenjoy mlo wangu. Mara nyingine napenda pia street food spots, pale napenda kutry flavors tofauti na budget friendly options. Kila mlo nje ya nyumbani ni chance ya kushare na marafiki, kurelax na kuexplore new dishes.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara tatu au nne kwa wiki, lakini pia napanga schedule kulingana na muda na nguvu. Mazoezi yangu ni mix ya cardio, strength training na stretches, ili mwili unyanyuke, uwe healthy na nipate energy ya kutosha kwa siku nzima. Pia, napenda kufanya mazoezi kama kutembea, jogging au outdoor sports wakati wa weekend. Hii inanifurahisha na inaboresha mudi yangu.

Muda wangu wabure napenda kutumia kufanya mambo ya nayonisaidia kupumzika na kujirefresh. Mara nyingi napenda kusoma, kusikiliza muziki, kuangalia filamu au series, au kutembea kidogo nje kupata fresh air. Pia napenda kutumia free time kushirikiana na marafiki au familia yangu, kuzungumza, kucheka au kushiriki activities za hobbies zangu. Wakati mwingine, napenda pia kujifunza kitu kipya kama skills mpya au maudhui ya online. Kwa kifupi, mimi napenda kutumia muda wangu wa bure kwa relaxation, connection na wengine na kujifunza.

Mwezi ninaopenda zaidi ni December kwa sababu ni full ya vibe poa na celebration. Kuna festive mood, likizo na time ya kushirikiana na marafiki na familia yangu. Napenda pia jinsi watu wanavyokuwa happy, generous na supportive wakati huu wa mwaka. December ni perfect for relaxation, kutravel na kureflect juu ya mwaka mzima, kuona mafanikio na kupanga goals mpya. Napenda pia kuenjoy food, music na festivities zinazounda memories nzuri.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ninaikumbuka vizuri ni pale nilipokuwa na near accident barabarani. Nilihisi fear kubwa na adrenaline rush na kwa kweli ilikuwa scary sana. Kila kitu kilionekana slow motion na nilijifunza kuthamini life na kuwa makini zaidi kila mara. Pia kumbukumbu kama hizi hunifundisha kubaki calm hata kwenye stress na kuzingatia solutions haraka. Ingawa ilikuwa scary, sasa ninaiona kama lesson muhimu ya caution na awareness.

Kipawa changu ni kuelewa watu na kushirikiana nao vizuri. Napenda kusaidia wengine kuelewa mambo, kutatua matatizo, na kufanya timu ifanye kazi poa. Pia ninakipawa cha kushugulike information na kuorganize vizuri. Hivyo ni rahisi kwangu kupanga kazi, masomo, au hata projects. Zaidi, napenda kuexpress creativity yangu kupitia kuandika, kuchora, au kuthink outside the box pale inapohitajika. Hii inasaidia pia kushugulikia challenges kwa njia innovative.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na nilifurahia hiyo experience sana. Nilikuwa na mbwa mdogo ambaye alikuwa friendly na loyal. Nilikuwa nampenda sana na alikuwa ananifanya najisikia happy kila siku. Kufuga mnyama kulinifundisha kukuwa responsible, patient na kumtake care kwani anahitaji maji, chakula na attention.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video hasa pale nataka kurelax au kuclear akili kidogo. Michezo hunisaidia kuchill, kupunguza stress na kujitoa kidogo kwenye pressure za kila siku. Napenda zaidi michezo ya strategy na adventure kwa sababu inanifanya nifikirie nipange moves na nijihisi challenged. Pia, michezo ya multiplayer ni poa sana, kwani inaniruhusu kuconnect na marafiki, kucheka na kushindana friendly.

Kumbukumbu nzuri zaidi ninayoikumbuka kutoka utotoni ni pale nilipokuwa na marafiki zangu tukicheza nje bila worry yoyote. Tulikuwa tunacheka, tunaruka, tunacheza mpira na kucreate memories ambazo bado zinanifanya nishangilie hata sasa. Tulijiona creative, adventurers na free na kila siku ilikuwa adventure kidogo. Pia nakumbuka muda na familia kama sherehe za birthdays, likizo za festive, au picnic za weekend. Tulikuwa tunafurahia chakula, stories na laughter nyingi na ilikuwa vibe ya togetherness.

Ndiyo, napenda kuogelea. Hasa pale napotaka kurelax na kujifurahisha. Kuogelea kuna nisaidia kupunguza stress, kuclear akili na kujisikia fresh hasa ukiwa majini baridi. Hiyo ni heaven. Pia nipoa kwa sababu ni full body exercise, inanifanya nijisikie strong na energized bila kuchoka sana. Napenda kuogelea nikiwa na marafiki au familia kwa sababu vibe inakuwa fun zaidi. Tunacheka na tunashindana kidogo kidogo.

Kusema ukweli, napenda kuzungumza kuhusu siasa kiasi, lakini kwa njia ya heshima na open mind. Mimi napenda kuelewa perspectives tofauti sera na jinsi maamuzi ya kisiasa yanavyoathiri maisha ya watu wa kawaida. Lakini sipendi sana mabishano makali au siasa za matusi, kwa sababu mara nyingi haziendi popote. Nikiwa kwenye discussion ya siasa, napenda iwe informative, constructive na focused kwa solutions, sio kugombana.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa iko poa. Kukimbia kunanisaidia kuclear akili, kupunguza stress na kuongeza energy, na baada yake najisikia fresh na motivated. Napenda kukimbia nikiwa na muziki au peke yangu bila hata hiyo muziki. Nafocus tu na pace yangu. Na ninasikia vizuri. Pia, ni poa kwa sababu ni simple exercise. Hauhitaji equipment mingi, lakini faida zake kwa mwili ni mob sana. Napenda kukimbia kwa sababu ni healthy, stress free, na inanipa time ya kujitafakari.

Kila jioni kabla ya kulala, mara nyingi napanga mambo ya kesho kwanza. Kucheck tasks, reminders na schedule na kufanya reflection kidogo ya siku niliyokuwa nayo. Pia napenda kusoma kitabu kidogo au kusikiliza mziki yenye iko coming kwa sababu hii inafanya mwili i-relax na mood yangu iwe poa. Wakati mwingine, napenda kuchill na familia na marafiki wa karibu, tunazungumza kidogo na tunacheka kabla ya kulala. Napenda pia kufanya stretches kidogo, meditation, deep breathing, ili nisijiskie tensed au stressed na nipate usingizi wa quality. Napenda pia kuweka simu mbali kidogo ili isinisumbue.

Msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa baridi kidogo na mvua ya wastani. Pale hali ya hewa iko poa, na jua sio kali sana. Napenda msimu huu kwa sababu mazingira yanakuwa fresh, kijani kibichi na peaceful. Na inafanya iwe rahisi kufanya shughuli za kila siku bila kuchoka. Msimu huu ni poa pia kwa kulala vizuri, kufanya kazi kwa focus, na kuchil na chai moto au kahawa.

Ninapo kutana na kazi za dharura, napenda kwanza kubaki calm na si panic. Kwa sababu kufanya haraka bila mpangilio kunaweza kuleta madhara zaidi. Kwanza natafuta kuelewa ni nini hassa ni agent na ni nini kinaweza kusubiri. Kisha na prioritize kazi muhimu zaidi. Baada ya hapo, napanga steps chache za haraka na za mana. Na kwanza kuzitekeleza moja baada ya nyingine. Ikiwezekana nawasiliana na timu au mtu husika mapema ili kushirikiana na kupata support.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni harusi. Napenda harusi kwa sababu inakuwa full of happiness, love, na good vibes. Pia, kuna mziki poa, chakula tamu sana, na watu wanakuwa wamevaa vizuri wakisherehekea mwanzo mpya wa maisha ya wawili. Pia, napenda jinsi harusi huleta familia na marafiki pamoja. Kuna kucheka, kucheza, na kushare moments za maana.

Mara nyingi, napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu inanipa energy ya kwanza siku fresh na kuwa motivated. Asubuhi kuna utulivu, hewa ikopoa, na nirahisi kufocus bila distractions nyingi. Pia, bada ya mazoezi ya asubuhi, najisikia active na productive siku mzima. Lakini pia kuna siku ambazo mazoezi ya jioni ya nakuwa poa, asa bada ya kazi au masomo. Hii inanisaidia kureleave stress.

Ndiyo, nimewahi kusafiri kwa ndege, na ilikuwa experience poa sana. Mwanzo nilikuwa nervous kidogo, lakini ndege ikisha pa hewani, feeling huwa tofauti kabisa. Utulivu, excitement, na kuona dunia kutoka juu ni kitu special sana.

Kila siku, napendelea kutumia zile zana za dijiti kama simu janja na kompyuta. Kwani, ndizo zinanisaidia kushughulikia kazi na kuwasiliana na wengine kwa urahisi. Kwa simu, natumia apps kama WhatsApp, email, kalenda, kupanga ratiba yangu. Kupata updates na kukumbushwa majukumu. Kwenye kompyuta, natumia browser, word processors na online tools kufanya utafiti, kuandika na kumanage projects.

Nikiandaa ripoti za kazi, napenda kwanza kukusanya taarifa zote muhimu kutoka kwenye notes, emails, au hata observation yangu. Kisha, napanga ripoti kwa mpangilio logical na kuanza na introduction, then body, then conclusion. Hii inafanya ripoti ikue rahisi kusoma na mtu anaelewa haraka.

Ninaposherehrkea mwaka mpya napenda kufanya mambo simple lakini meaningful. Mara nyingi nakuwa na familia au marafiki wangu wakaribu, tunakula vizuri, tunaskiliza muziki na tunacheka tukingoja countdown. Ile momenti ya saa kufika midnight huwa special sana, full of hopes na good vibes.

Nahisi tatmini za kazi ni muhimu. Hata kama wakati mungine zinakuja na presha kidogo. Napenda kuziona kama chansi ya kujifunza na kujiboresha. Sio tu kuhukumiwa. Zinasaidia kujua ni kowapi, nafanya nini vizuri, na ni areas gani nahitaji kuwakon.

Ushauri wangu kwa mtu anayeanza kazi ni kuwa open, kujifunza na kuuliza maswali bila woga. Usijifanye unajua kila kitu. Kujifunza mapema, hukusaidia kugrow haraka na kuepuka makosa. Pia, kuwa mwenye nidhamu, punctual na heshima. Kwa sababu, attitude yako kazini ni muhimu sana kuliko skills pekee.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuwa makini na kile nina share, hasa tarifa binafsi kama location, number, au details za kazi. Sipendi kupost kila kitu hadharani. Nachagua nani anaona nini? Kupita privacy settings za apps na mitandao ya kijamii. Pia natumia pasword strong na tofauti kwa kila account. Pamoja na two-factor authentication ili kuongeza security.

Ndio nimewaai kwenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa experience ingine noma sana. Vibe ya kuona msanii live, kusikia muziki kwa nguvu, na kuimba pamoja na crowd ni kitu inakaa tofauti kabisa. Kuna enaji flani tamasha huleta, enye iko na furaha, excitement, na freedom. Pia napenda kuenda na marafiki zangu tamashani.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu na mawasiliano mazuri. Kiongozi anahitaji kuwa mtu ambaye timu inaweza kumuamini na kumuelewa bila confusion. Kuwa wazi na kusikiliza wengine, hufanya watu wajisikie valued na motivated. Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano bora, sio kuamrisha tu. Awe mwenye uwajibikaji, haki na maamuzi ya busara.

Mara nyingi mchana napenda kula chakula rahisi lakini kinashibisha kama wali na maharagwe, wali na mboga, au ugali na skuma. Pia napenda kuongezea sharubati juu. Hivi vyakula hunipa energy ya kuendelea na shughuli za mchana bila kunifanya nijisike mzito sana. Wakati mwingine pia nachagua chakula cha haraka kama sandwich au chapati ama hata mayai nikiwa busy sana.

Kwa maoni yangu, napendelea chakula chenye latha ya kati. Si kali sana, wala si bland pia. Napenda chakula chenye viungo vilivyo pikwa vizuri. Kinakuwa na harufu nzuri na testi na balance poa. Pia, napenda latha zenye utamu kidogo au uchachu mdogo. Kama vile kwenye viakula vilivyo na nyanya, limau au viungo vya asili.

Ninaposherekea siku kuu, napenda kuifanya iwe ya utulivu lakini yenye maana. Mara nyingi, nachagua kuwa na familia au marafiki wa karibu. Tunashare chakula kizuri, stories na kicheko. Hiyo feeling ya pamoja ndio hunifanya, siku kuu ijisikie special kuliko sherehe kubwa zisizo na connection. Pia napenda kuchukua muda wa kushukuru na kureflect mambo mazuri yaliyotokea na kujipa spesi kupumzika pia.

Mimi napendelea mfumo wa Android kwa sababu huna flexibility kubwa na customization options mingi. Ninaweza kubadilisha settings, themes, na apps kulingana na needs yangu. Na pia kuna range kubwa ya apps na devices zinazopatikana kwa bei tofauti. Lakini pia napenda ios kidogo kwa sababu nj stable secure na apps zinarum vizuri bila glitches mingi. Ni poa pale unapotaka simplicity na smooth experience. In short, mimi napendelea Android kwa sababu ya flexibility na options, lakini pia naona iOS ni reliable na hassle free.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema hasa pale niko fresh baada ya usingizi mzuri. Hapo akili inakua sharp, alert, focused na creative mbaya sana. Ni rahisi kufinish tasks bila stress. Na asubuhi ni poa kwa kuplan, kupanga priorities, na kwanza kazi zenye concentration inahitajika. Lakini pia kuna wakati wa midday inapokea peak energy kidogo, pande napenda kufanya tasks za mazoezi ya thinking au brainstorming hasa ikiwa zipo creative. Usiku kidogo pia ni poa kwa kazi yenye inahitaji quiet na focus bila interruptions. Lakini kwa ujumla, asubuhi ndio nimeona productive zaidi.

Zawadi nzuri zaidi niliyowai kupokea ni simu mpya. Ilikuwa special kwa sababu sikuwa natarajia. Na ilinisaidia sana kufanya kazi, kuwasiliana na kufurahia hobbies zangu. Pia nilifurahia jinsi zawadi hiyo ilivyokuwa thoughtful. Si lazima iwe kubwa au ghali. Ni ile attention na care iliyo nyuma yake ndo inamatter.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, hasa vile vina latha tofauti na vimetoka tamaduni zingine. Kujaribu chakula kipya kuna nipa excitement fulani ni kama kutravel bila kuondoka mahali ulipo. Napenda kuexplore spices, styles za kupika, na combinations mpya za latha. Maranyingi, naanzia kidogo kidogo, especially kama chakula kinaonekana tofauti sana. Alafu nikipenda naendelea nayo.

Ili kujitunza, napenda kufanya mambo ya kulea mwili na akili yangu. Kwenye mwili, nafanya mazoezi, kula chakula chenye afya, na kulala vya kutosha. Kwani yote haya hufanya nijisikie energized na fresh. Kwenye akili na mood napenda kupumzika, kusoma vitabu, kusikiliza muziki ama sometimes kufanya meditation kidogo. Pia, napenda kuchill na marafiki zangu au na familia yangu. Tunazungumza, tunacheka na kushare experiences. Hii hufanya moyo ushuke kwa furaha na stresi ipungue.

Mara nyingi ninaenda maktabani mara chache tu kwa purpose muhimu, kama kufanya research, kukopa vitabu vya kusoma, au kustadi kwa quiet environment. Sipendi kwenda kila siku isipokuwa nikona project au assignment kubwa. Kwani sasa kuna tech na e-books pia, hivyo mara nyingi napendelea online resources.

Napenda kununua zaidi mavazi na vitu vya tech. Hasa pale vinanisaidia kuonekana fresh, stylish na kufanya maisha yangu yawe raisi. Pia napenda kununua vitabu stationary au items zinazo husiana na hobies zangu. Izi zinanisaidia kujifurahisha na kujifunza kitu kipia. Mara nyingine pia napenda kununua chakula au treats kidogo kwa sababu chakula ufanya mudi yangu ikue elevated.

Mfereji wa TV ninaoufuata zaidi ni Netflix, kwa sababu kuna michezo ya kuburudisha, documentaries, series na movies nyingi za kuwatch. Napenda pia jinsi unavyoweza kuchill na kuchagua kitu chochote unachopenda bila stress. Wakati mwingine pia napenda kuangalia local TV channels, ili kupata update juu ya news, lifestyle na culture ya nchi yangu. Kwa entertainment, napenda streaming options kwa sababu ziko convenient na ziko na variety mingi.

Napenda kuwa pahali tulivu, safi na yenye mwanga wakutosha ambayo utanifanya nijisikie comfortable na relaxed. Napenda pia pale kuna nature kidogo kama miti, maua au mto mdogo. Hii inasaidia kupunguza stress na kufanya moodi iwe poa pia. Napenda pale kuna energy nzuri, watu wanashirikia na vizuri na hakuna kelele nyingi au distractions. Hii ufanya iwe raisi kufikiria, kupumzika au kufocus kwenye kazi ama hata hobbies zako.

Mimi napenda kusoma na kuandika kwa balance juu kila moja ina vibe yake. Kusoma kunanipa knowledge, inspiration, na ideas hasa vitabu, articles au stories zinazoexpand perspective yangu. Ni njia nzuri ya kupumzisha akili na kujifunza vitu vipya. Kuandika kwa upande mwingine, kunanisaidia kuexpress thoughts, feelings, na creativity yangu. Napenda kuandika diaries, notes au ideas kwani inafanya ni organize mawazo yangu na kukua creative.

Hapana sina ndege wakufugwa nyumbani kwa sasa lakini napenda wazo la kuwa na ndege mdogo kama parrot. Kwa sababu hii itanipa furaha kuona wakicheza na kucheka kidogo kwa sauti zao. Ndege pia hufanya environment kuwa lively na calming hasa pale unataka kupumzika. Ikiwa ningekuwa na ndege, ningejali sana kuhusu uhariri wa chakula chao, usafi wa cage na attention ya kutosha kwani hufanya iwe companion poa na yenye furaha.

Mimi hupenda kufanya mazoezi ya aina mchanganyiko, mostly ni gym na kukimbia. Kwa kawaida, mimi huenda gym kama mara tatu wa nne kwa wiki, inategemea na ratiba yangu. Muda ninaopenda zaidi ni asubuhi mapema kabla ya kuanza shughuli zingine. Inanipa energy ya siku nzima. Baada ya kumaliza mazoezi, najisikia mwenye nguvu sana, mwili wote uko fresh na niko tayari kwa siku.

Mimi ni mwanafunzi na ninasomea computer science. Niko katika mwaka wangu wa tatu, katika chuo cha UON. Njia ya kuchagua kosi hii ilikuwa easy sana kwangu, kwa sababu nili discover niko na passion ya coding, nikiwa high school, na nikaona hapa ndo future iko. Nilijifunza Python na Java nikiwa mtoto, so kuingia chuo ilikuwa kuadvance skills. Klasi zangu husumbua sana, especially madamu wa algorithms. But tunapambana sana. Kitu nachopenda zaidi ni uwezo wa kuunda solution mpya kwa shida za kila siku. Imagine, una create app ambayo inasaidia watu kupata matatu fast. Hiyo feeling ni dope sana. Changamoto zipo pia, kwanza pressure ya masomo, kuna assignments mingi, exams, na deadlines ziko tight sana. Pia, competition ni kali sana. Kila mtu anataka kujionyesha na kupata internship nzuri so lazima usharpen skills zako daily. Sithani kama kuna kitu ingine ningetaka kufanya, cause everything iko fiti kwa sasa. Nimepata marafiki poa, ambao tunapush pamoja.

Mimi napenda sana kiangazi. Ni majira fiti sana, kuna jua kibao na vibe ni moto. Na kumbuka nikiwa mdogo, tulikuwa tunajienjoy sana. Kitu moja na miss sana ni zile vacations za pwani. Tulikuwa tunenda mombasa na family, tunaogelea baharini, kucheza football pale kwa beach, na kula maembe fresh. Hizo memories zinanifanya nipende kiangazi sana. Shughuli nazopenda kufanya ni kucamp na marafiki kuenda swimming pool na kueplore sites mpya. Hali ya hewa wakati huo ni fiti sana, joto la wastani, hakuna mvua nyingi ya kuharibu plans. Najisikia energetic sana na furaha tele wakati wa kiangazi.

Mimi napenda sana kitabu kinaitwa Siku Njema Cha Ken Walibora. Ni kitabu cha hadithi tu, lakini storyline yake ni fiti sana. Nampenda sana mhusika mkuu, msanifu, coz licha ya changamoto kibao alizopitia, alikuwa na focus ya kufa na kupona, na mwishowe alifanikiwa. Alikuwa na hope sana, na hiyo ilinibamba sana. Na kumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili shuleni, ndiye alitushauri tusome kitabu hiki. Alisema ni kitabu moto ambacho kinafunza lessons tele za maisha. Na kwa kweli, hakukosea. Story ili ni inspire sana. Ningependa kusoma kitabu kingine cha muandishi huyu, nimeona ana vitabu vingine kadhaa poa kama ndoto ya Amerika. Vibe ya kusoma vitabu vyake, inanifanya nijisikie ni kama niko world yake mwenyewe.

Kwangu mimi, mfanyabiashara bora zaidi ulimwenguni ni Jeff Bezos, mkuu wa Amazon. Nampenda sana coz alianza amazon kama duka la vitabu mtandaoni pale kwa garage yake. Aliona mbali sana na sasa Amazon ni kampuni kubwa. Kitu cha ajabu alichofanya ni uwezo wake wakudiversify biashara yake kutoka kwa vitabu hadi kila kitu. Na hata cloud services za AWS ambazo zinaleta doo kibao. Nimejifunza kutoka kwake lessoni ya persistence na vision. Yeye hakuwa na haraka ya kupata faida instantly, bali alikuwa na focus ya longterm growth na customer satisfaction. Aliamini sana katika data na market research kuliko gut feeling tu. Najisikia inspired sana na jinsi anavyofanya biashara, koz anaonyesha kwamba ukitatua shida real za watu na ukaenda na wakati, utafanikiwa sana.

Mimi hutumia muda mwingi kwa simu. Naweza kaa kama masaa sita hivi kwa simu kila siku. Nakuanga nimezama tu. Mimi programu ambazo natumia zaidi ni YouTube Music, Video Games, TikTok na Instagram. Huwa zinanisaidia kurelax baada ya kazi. Simu yangu ya kwanza ilikuwa kanokia kadogo sana. Nilikuwa nakaita njugumawe. Ilikuwa poa kwa calls tu. But siku hizi, teknolojia imeadvance na tukona smartphones. Mimi huzima simu saa tano usiku hivi, ndio niingie kulala mapema.

Timu yangu bora ya rugby ya marekani ni Green Bay Packers. Ninawapenda kwa sababu wanacheza kama timu na wako safi. Unajua hii inaboost morali ya fans. Ninakumbuka mchezo dhidi ya Chicago Bears ambapo walishinda dakika ya mwisho. Sitawahi sahau hiyo game. Mchezaji wangu bora ni Aaron Rodgers. Yeye ni legend. Ninahisi furaha tele na moyo hupiga faster wakati timu yangu inapocheza. Hiyo adrenaline rush naipenda sana.

Usiku kabla ya kulala, mimi napenda kupumzika na kuprepare akili na mwili wangu kwa usingizi mzuri. Mara nyingi, napanga kwanza mambo ya kesho kidogo, nikichek tasks au reminders, na kufanya reflection ya siku niliyokuwa nayo. Pia, napenda kusoma kitabu kidogo, kusikiliza mziki coming, au kuchil na familia yangu. Wakati mwingine, napenda pia kufanya stretches na kameditation kidogo ilisijisikie tense na nipate usingizi wa quality.

Chakula ninachopenda zaidi ni chapati na maharagwe. Napenda kukila nyumbani au hata shuleni. Kinaladha tamu sana. Chapati zikiwa soft na maharagwe yameiva poa na ikakangwa poa. Hiyo mil huslap sana. Nakumbuka mara kwanza nikikula nikiuwa mdogo sana. Nilikuwa kama miakatano hivi. Nilienjoy na kutoka hiyo siku nimekua nikipenda chapati na maharagwe. Mama yangu ndiye alienifunza kuhusu chakulahiki. Mara ya muisho nilikula chapati na maharagwe. Ilikuwa wiki iliopita. Nikiwa shuleni na marafiki zangu.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi, napenda kwanza kuelewa objectives na scope ya project. Ni muhimu kujua lengo, timeline na resources zenye ziko available ili planning iwe smart na effective. Baada ya hapo, napanga steps za haraka na logical. Ni nini kinapaswa kufanywa kwanza, ni nini kinafuata, na ni nani anafanya kitu kipi. Mara nyingine natumia to do lists, charts au software za project management ili kuona progress ya mradi huo. Pia napenda kushirikiana na team mapema kuasign responsibilities na kuhakikisha kila mtu anaelewa role yake. Hii hufanya mradi uende smoothly na stress inapungua.

Wakati mkuu wa baseball niliowona ilikuwa World Series ya elfu moja na mia tisa na tisini na tatu, Toronto Blue Jays waliposhinda. Timu zilikuwa zikicheza ni Toronto Blue Jays versus Philadelphia Phillies. Kitu cha ajabu kilichotokea ni wakati jokata alipiga homerun ya mwisho iliomaliza game. Wakati huo nilihisi furaha tele, ungedhani nimefika mbinguni. Hata sasa, ninapofikiri kuhusu wakati huo, ninaskia tu poa sana.

Mimi napenda kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia chil tu, sipendi mambo mingi sana. Napenda kuwa na familia na marafiki wangu wa karibu peke yake. Ninakumbuka sherehe ya miaka ishirini, familia ili nisurprise na keki ingine kubwa sana. Napenda keki ya chokoleti nakula biryani siku hiyo. Inanifanya na feel very special. Ningependa kupokea simu mpya kama zawadi siku yangu ya kuzaliwa ijayo.

Wikendi zangu zinakuanga very chill na mostly ninakuanga indoors, lakini jumamosi hiyo inakuanga ya kuwatch na kufua nguo. Jumapili huwa najikakamua natoka, naenda kumeet na marafiki zangu, tunatembea, tunaenda swimming, au hata kuenda kukula chakula pamoja. Tunapenda kuenda mukahawa fulani wanauza kahawa ingine fire. Huko ndo tunaenda tunachill, tukipiga story na kucatch up. Mambo ya kawaida ambayo ninafanya wakati wa weekend ni kupumzika, kufua nguo, kufanya cleaning ya nyumba na kuenda shopping kidogo. Weekend nyingi napenda kuwa na wazazi wangu au hata na marafiki sometimes, lakini pia ninapenda kukaa pekee yangu. Sometimes nahitaji kupumzika sana, lakini napenda kufanya mambo mengi yenye kunipa fan.

Mimi ningependa kujifunza coding. Ni muhimu kwangu kwa sababu dunia ya leo ni tech tu na itanifungulia milango mob za job na ni fan kuunda vitu vyangu. Nimewai kujaribu, lakini nili vive up haraka sana. Ilikuwa ngumu kidogo. Ninaplan kujifundisha through apps zenye nime download na tuturials kadhaa pale YouTube online. Lakini, nikipata pesa, nitaenda shuleni. Wakati mzuri wa kuanza ni sasa hivi, hakuna kudelay.

Rafiki yangu wa karibu anaitwa Ben. Tulikutana shuleni tukiwa wadogo around class sita hapo. Halikuwa mgeni darasani na peke yake, soo nikamua kumuongelesha. Na kutoka hapo, tukakua mabeshte. Sisi huhang out sana manze. Tunapenda kwenda kucheza football kila jumamosi na jioni tunakunywa chai na kupiga story kwa base yake. Kuna time pia tunaenda kusaidia wazazi wake shambani, na tunafanya kazi pamoja tukifurahia. Kitu muhimu kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni support ambayo ananipa hawezi nisnitch ama kuniacha kwa shida ni msee ambaye naweza mwambia siri zangu zote bila wasiwasi. Ukweli ni kwamba namuenzi sana na ningependa kumwambia yeye si rafiki tu, yeye ni kama bro wangu.

Filamu yangu ninayoipenda zaidi inaitwa inception. Kwanza ni action na drama yenye stori kali sana. Si ile noma ya kuboo tu. Niliipenda kwa sababu ni ya kufikirisha sana na inakuacha na maswali mob. Niliiona mara ya kwanza nikiwa chuo kikuu na ilikua lit. Msee ambaye alileta hamu ya filamu hii ilikuwa brother yangu. Alinisumbua sana mpaka nika i watch. Ninaweza kuiona tena na nitaiangalia tena na tena na tena.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo, ni reflect na kuplan. Ninataka kuangalia mambo muhimu ya kufanya leo, kueka priorities na kwanza kitu kidogo chenye ni impactful. Hii itafanya siku yangu iwe productive na yenye focus. Pia, inapunguza stress ya kufanya mambo kwa haraka bila mpagilio. Pia, sita sahau kuchukua short breaks kwa sababu ni muhimu sana. Narefresh akili na unakuwa productive saidi.

Napenda kuona jamii ikiwa na maendeleo ya kweli, yenye usawa na fursa kwa kila mtu. Ningependa kuona elimu na healthcare bora pia, ajira za kutosha na usalama wa kila mtu. Hii itafanya watu wajisikie valued na kuwa na motivation ya kufanikisha maisha yao. Pia, ningependa kuona environment ikiwa safi na teknolojia ifacilitate maisha ya kila siku. Jamii yenye iko connected na support system ikiwa poa ni muhimu sana. Watu watasaidiana, watashirikiana na community itagrow.

Nakaa kwa flat ndogo, lakini iko poa sana. Mazingira hapa ni fiti sana. Kuna greenery mob, hewa ni safi, si kama ile ya mji mkuu. Jirani zangu pia ni mabeshte zangu. Tunasaidiana sana. Nilihamia hapa miaka miwili iliopita, nikatoka kwa ile baze ya nyumbani. Kitu ninapenda sana, kuhusu huku ni utulivu na usalama. Usiku nalala bila wasiwasi yoyote, hakuna stress za kuibiwa. Pia, kuna maduka karibu na soko pia iko karibu. So maisha ni rahisi around here. Nimefeel salama na raha sana mahali nipo ni mahali pangu pa ukweli.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya rangi maze. Naipenda sana kwa sababu inanipa energy asubuhi na jioni inanipa utulivu. Si juisi wala kahawa ni chai safi tu nakumbuka mara ya kwanza nikiikunywa nikiwa mdogo nilikuwa na shosho yangu nyumbani yeye ndiye alinieleza kuhusu kinywaji hiki na kunifundisha jinsi ya kutengeneza pia. Baada ya kunywa chai, nahisi fresh sana na niko rada na fiti kwa shuguli zangu zote za siku.

Rangi ninayoipenda zaidi ni bluu. Hasa, sky blue. Ni kala ingine noma sana. Inanikumbusha anga wakati hakuna clouds na iko clear. Sina nguo nyingi sana za hii rangi, lakini nina kofia moja ya bluu na simu yangu pia ni blu. Rangi hii inafanya nijihisi nimepumzika na nina amani. Naiona sana kila siku kama na check simu yangu na pia nikitoka nje wakati skies ziko clear.

Mara nyingi, nasikiliza mchanganyiko wa mziki kulingana na mudi yangu. Nikitaka kuchill na kupumzika, napenda kusikiza R&B na Afro Soul. Kwa sababu zina vibes line na zinatuliza akili. Wakati nikona energy au nafanya kazi, naenjoy Afro Beats na amapiano. Hizi zinaniweka active na focused. Pia, napenda old school kidogo. Muziki kwangu ni kama therapy, huongeza mood, hunisaidia kufocus na wakati mwingine hunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri.

Leo hali ya hewa iko fiti sana maze. Asubui kulikuwa na mawingu kidogo, lakini sahi jua lina blaze poa. Sio baridi sana wala sio joto kali kama jehanamu. Ni ile weather ya kukaa fresh tu. Juu ni hivyo, nimevaa simple fit, katisho na jeans. Hii ndio weather napenda, hakuna stress ya kubeba makoti mazito ama miavuli. Juu hali iko lit ivo niko rada ya kwenda kuhungout na mabeshte zangu mchana. Plan ni kuchill kwa local cafe, tukipiga story na kunywa kahawa baridi. Mimi sipendi mvua mob, so hii mix ya jua na upepo kidogo inanifaa kabisa.

Njia yangu ya kupumzika iko fiti sana maze. Kitu hunifanya nifeel poa ni kusikiliza muziki na kucheza video games. Hizi mbinu huset akili yangu sawa na kunisaidia kusahau stress zote na hustle ya kila siku. Mimi si mtu wa yoga ama meditation sana, so muziki na gaming ndio vibe yangu proper. Nilianza kupick hii njia nikiwa mdogo bado, niliporealize vile game moja, inaweza kuclear mawazo yote negative. So tangu hapo, nimekua nikiitumia kila time nahitaji kuunwind. Muda wa kupumzika hutofautiana, sometimes ni dakika thelathini za mziki tu, other times ni gaming sessions ndefu ya saa mbili ama tatu, lakini hii inakua mostly on weekends. Baada ya hapo, nahisi niko reset kabisa, energy iko full, akili iko fresh, na niko ready kurudi kwa shughuli za kila siku.

Mimi ni mtu wa ama piano na afro beats sana. Izo ndizo kunibamba. Pia napenda reggae. Kabza The Small ndio my favorite artist, eh beats zake ni moto maze. Unamsikiza unafurahia. Pia napenda Bob Mali. Hao ndo watu wangu sasa. Mimi husikiliza muziki kila wakati, nikiwa job, nikiwa nyumbani, au hata nikienda matembezi. Nahisi poa sana nikisikiliza wimbo ambao ninaupenda. Hii inafanya akili yangu itulie na inanipa amani ya moyo pia. Muziki ni dawa.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao. Hasaa ile inaleta fun na interaction poa. Michezo kama chess, ludo, scrabble au monopoly ni kali kwa sababu inachanganya thinking, strategy na kicheko. Ni poa sana ukicheza ukiwa na marafiki au familia. Napenda pia vile hii michezo ya ubao haihitaji screens. So munakaa pamoja, munapiga story na muna connect real time. Hii inasaidia kupumzisha akili na wakati huo huo kuchallenge brain kidogo.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni bedroom yangu. Hii ndio place naweza kudunga hema proper na kuepuka noma zote za siku. Baada ya hustle mob nje naingia hapo ndani na inanipatia feeling ya niko safe, niko home. Pia napenda vile chumba changu kiko na utulivu na niko na freedom ya kufanya vitu zangu bila pressure. Naweza kukaa kimya, kufikiria au kulala peacefully bila mtu kunisumbua. Pia hapo ndio naweza kuweka muziki kidogo. Nikafurahia muziki. Keja yangu pia ina vibe ya kunirepresent. Ni space yangu binafsi. Napanga vitu venye napenda. Na kila kitu kiko vile nataka kikuwe. Ni room safe. Napenda kurecharge energy kwa bedroom yangu. Na pia kureset akili pia.

Mimi napenda kunywa maji. Kwa hivo, kwa siku nakunywa glasi kama nane hivi. Kama kuna joto ama nimekua active sana naongeza kiasi bila hata kufikiria. Napenda kubeba chupa ya maji karibu. Inaniremind kunywa maji kidogo kidogo throughout the day. Maji hunisaidia kukeep mwili fresh na akili ikue alert. Kwa hivo, inafanya health yangu ikue poor overall. Si lazima nikunywe maji yote mara moja ni ile kukunywa pole pole ndio inanifaa zaidi. Wakati mwingine naongezea ka lemon kidogo ama barafu ili isiwe boring.

Napenda kutembea mahali kuna utulivu na fresh air kama bustani au park. Vile miti iko, upepo unavuma pole pole na hakuna kelele mob. Hapo ndipo kutembea kunakuwa therapy proper. Pia, naenjoy kutembea jioni jioni kama asubuhi mapema, time iko calm na streets watu si wengi. Wakati mwingine, napenda kutembea solo nikiwa nimevaa earphones nikisikiza muziki. Other times pia natembea na mabeshte na tunabond.

Mnyama wa kufugwa ninayemtamani sana ni paka aina ya siamiz. Paka huyu anaonekana mbonge kabisa mwenye manyoya mafupi ya rangi ya kahawia iliochanganyika na krimi kidogo. Macho yake ni ya blue na yanang'aa sana. Tabia zake ni za kucheza na kuburudisha, lakini pia anapenda utulivu na kubembelezwa. Ni ule wa kujikunyata, kukaa karibu na kuonyesha mapenzi kwa namna ya kupendeza. Kwa sasa, sina kumbukumbu ya kitu cha kuchekesha nachofanya, lakini nikimleta ama siku ambayo nitaanza kumfuga, niko sure atanichekesha sana kwa tabia zake za kipaka. Napenda wanyama wa kufugwa kwa sababu wanaleta furaha nyingi.

Riadha, hasa mbio ndefu, ndiyo spot yangu favorite kwa olimpiki. Na isupport sana juu Kenya imekuwa ikishine proper kwa hii area. Wachezaji wetu ni OGs, The Real Legends kama akina Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon. Ile vibe ya kuona wakenya wakichukuwa medals huwa moto sana na inakugusa hadi kwa roho. Ninakumbuka London elfu mbili na kumi na mbili vile David Rudisha alibreake world record ya mia nane meters. Hiyo ilikuwa noma mbaya. Nilifeell poa sana na pride ya kuwa mkenya ikapanda juu. Kwangu, Olimpiki si entertainment tu. Ikiwa wewe ni mkenya, ni source ya hope na stima ya kusonga mbele.